Napenda kusoma na kuandika kwa sababu kila moja inanisaidia kukua kiakili na kibinafsi. Kusoma kunapanua maarifa yangu, kunanipa mtazamo mpya na kunisaidia kuelewa dunia vizuri zaidi. Kuandika kunanisaidia kupanga fikra zangu, kuelezea hisia zangu na kushirikisha mawazo yangu kwa wengine kwa njia ya kipekee.

Kila siku ninaweka muda wa kufanya mazoezi ili kudumisha afya na nguvu. Kila asubuhi napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea, kukimbia au kufanya push ups na sit ups ambayo inanisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa makini. Baada ya kazi, mara nyingine hufanya mazoezi ya kupumzika kama yoga au kimbilio kidogo cha nje ili kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mhemko wangu mazoezi haya yananiweka kwenye hali nzuri ya kimwili na kiakili siku zote.

Napenda sherehe zinazojumuisha familia na marafiki. Pale tunaposhirikiana kwa chakula kizuri, kucheka na kusherehekea pamoja kwa mafanikio madogo na makubwa. Pia napenda sherehe zinazotoa nafasi ya kuunda kumbukumbu nzuri. Kushiriki furaha na kufanya kila mtu ajiskie karibu na kushirikiana kwa njia inayostahili.